Kwenye swala la kuandika ama kuongea naeza sema kwamba kuna wakati mwingine ambapo naezapenda kuongea na kuna wakati mwingine na naezapenda kuandika. Ila kwa mara nyingi mimi ni mtu ambaye sipendi kuongea. Hata nikiwa na watu mimi huwa nimetulia na huwa naongea tu na watu endapo kwamba nalazimika kuongea ama nahitajika kuongea. Ama nimeongeleshwa lakini kuongea sana huwa sipendi. Ikifika maswala ya kuandika mimi hupenda kuandika sana sana kama ni mambo rasmi mambo ambayo ningependa yafanyike kama hata kuomba kazi ama wakati natuma report ya kazi napenda kuandika kwa sababu hua najua kujieleza sana wakati naandika kuliko wakati ambapo naongea. Nikiongea huenda nikasahau mambo muhimu ambayo ningehitajika kuyasema lakini kwenye maandishi naeza elezea vizuri jinsi ambavyo nahitaji. Kwa hiyo mimi hupenda kuandika zaidi ya kuongea.

Mimi wikendi kuna vitu mbalimbali ambavyo navifanya. Mara nyingi asubuhi asubuhi, kila wikendi mimi huanza na kufanya usafi kwenye nyumba. Huwa nahakikisha nimeng'arisha nyumba yangu, nimeiosha, sakafu, nikaisugua kwenye bafu, nikaosha, vyombo, na vitu vingine ambavyo vinafaa kuoshwa kwa nyumba. Alafu baadae baadae mchana alasiri hivi huo ndio wakati wangu wa kufanya mazoezi na mazoezi yenyewe huwa nakwenda pale uwanjani kucheza mpira wa miguu. Sana sana weekend tuko na kikundi ama timu kadhaa ambazo huwa tunashiriki pamoja kwenye michezo hiyo. Kwa hiyo tunaenda tunachuana huko kuanzia saa kumi kila siku ya wikendi, jumamosi na jumapili. Tunakutana pale uwanjani tunachuana kwa karibia masaa mawili hivi na alafu baada ya hapo narudi nyumbani kuoga alafu kufanya mambo yangu ya jioni.

Kwa sasa sina uwezo wa kugawanya taka zangu, huwa zina nazirundika kwa pamoja, kuna sehemu moja ambapo tunazitupa hizo takataka, harafu kuna kampuni ya uzoaji taka hapa kwetu, hiyo ndo hiko na jukumu la kuja kuzichukua hizo taka, na wao ndo hufanya hizo ugawanyaji wa takataka wanajua ni nini kinaenda wapi na ni nini kinapelekwa wapi. Kwa hiyo kazi yangu huwa si kugawanya taka maana hakuna sehemu nyingine mahali ambapo tunaziweka taka ni sehemu moja tu. Kwa hiyo tunaenda nazirundika pale harafu hiyo kampuni ya kuzoa taka linakuja na gari lao na wafanyakazi wao. Wao ndo wanakuja kuzizoa hizo taka, harafu wanajua wanapeleka wapi karatasi, wanapeleka wapi maganda ya ndizi na vitu vingine. Kwa hiyo wao ndo wanahusika sana kugawanya takataka na kuzijua sehemu ambapo izo taka zitapelekwa baada ya kutofautishwa.

Mimi hupenda vinywaji tofauti tofauti. Japokuwa mimi si mraibu wa vinywaji vya kileo. Huwa nazivikunywa mara moja moja. Lakini kinywaji baridi ambacho nakipenda ni juisi. Huwa natengeneza juisi kutokana na matunda natengeneza hapa mwenyewe hapa chumbani. Arafu naziweka kwenye jokovu ama friji nahakikisha kwamba imekua baridi kiwango ambacho nakipenda. Arafu wakati nimetulia pale sebuleni natazama video ama sinema yoyote kwenye runinga. Huo ndo wakati nakunywa hicho kinywaji. Kinywaji kingine cha baridi ambacho mimi hupenda ni kinywaji ni maji. Maji baridi mimi huyapenda sana kuyanywa sana sana kwenye msimu kama huu wakati ambapo kuna joto jingi sana. Wakati huu huku kwetu kuna joto jingi sana kwa hiyo nahitaji maji baridi mara kwa mara kutuliza kiu na kuhisi kujiburudisha pia kwa hiyo napenda juisi baridi na pia maji baridi.

Sana sana mi hupenda viatu aina ya lofas. Haya ni viatu ambavyo vimetengenezwa na ngozi na huwa hayana kamba ya kufungia. Unaingiza tu mguu halafu viko tu sawa. Kwa hiyo mi hupenda viatu vya kuingiza tu, viatu vyenya havina kamba. Ni viatu ambavyo pia unaeza vaa wakati hauendi popote ama wakati hauna shughuli ya maana. Na pia ni viatu ambavyo unaeza vaa wakati unahitajika kuvaa nguo rasmi. Kwa hiyo napenda viatu ambao unaeza vaa wakati wowote na hizi viatu vya lofas huwa inakuruhusu. Pia napenda viatu viya michezo yeah, ama za spoti. Mara nyingi utanikuta kwamba kwa sababu miu hupenda kucheza lazima niwe na viatu viya spoti. Utanikuta sana sana niko na viatu vya Ribogu, niko na viatu vya Puma ama viatu vya Adidas. Kwa hiyo mimi huwa napenda aina hizo mbili za viatu na nahisi kwamba hua vinanifaa sana kulingana na wakati ambapo nahitaji kuvaa hivyo viatu.

Napenda aina nyingi ya filamu na filamu ya kwanza ambayo naipenda sana na filamu ya vita sanasana vita vya kijeshi kama vile The Expandibles ambavo utakuta pale kuna Jason Statham na wenzake. Hivyo ni aina ya filamu ambazo nazipenda. Pia nazipenda documentary. Documentary sanasana kama zile za National Geographic. Zinaelezea maumbile ya hapa duniani. Ama jinsi ambavo wanyama fulani wanaishi. Navipenda sana ama documentary ambazo zinaelezea maisha ya mtu fulani maarufu hapa duniani. Ama historia ya jamii fulani huwa mara nyingi ni historia ya kushangaza. Kama vile historia ya Inka. Historia ya mtu mwenye aliwai kuwa tajiri kabisa. Vitu kama hivyo mimi hupenda filamu kama hizo. Na pia wakati mwigine na upenda filamu zinaeleza historia ama hadithi ya kimapenzi hivi. Kama mahusiano ya watu wawili, walianza vipi, wanaendelea vipi, familia yao iko vipi, changamoto wanazipitia. Hizo pia huwa nazipenda sana.

Mimi huwa sipendi mikutano ila kukitokea, sana sana ni haya mkutano ambayo huwa ya nafanyika hapa kwenye jamii, haya ni mikutano ambayo yanahusiana na maendeleo ya kijamii. Ambapo tunatokea pale, tunaongea, kama jamii tunaangalia ni nini tunahitajika kubadilisha ama kuongezea ndoo jamii yetu iwe bora, labda tunahitaji soko, labda tunahitaji kujenga barabara ama ukuweka zahanati nyingine. Mikutano kama hiyo ya maendeleo hua ya nafaa sana. Kwingineko pia na napendelea mikutano ya kisiasa kwa sababu wakati unaenda kukutana na wanasiasa tunaelezea mambo ambayo jamii yetu inahitaji na mikutano kama hayo ya sipofanyika wanasiasa mara nyingi huwa wasahau kwamba kuna mahitaji ambayo sisi tunahitaji na wao ndo lazima tuwaeleze ndo wa yafanikishe. Tena mikutano mingine ni mikutano ya kikazi. Tukiwa kazini mikutano ni ya maana sana. Kwa sababu hapo ndo tunaweza kuelezana. Ni nini ambacho tunafaa kufanya hapa kazini. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mikutano ambayo mimi huwa na ya penda.

Mimi nikitazama nje kupitia dirishani mwangu, hapa karibu na kwetu ama napoishi kuna barabara. Kwa hiyo nikichungulia tunje, kupitia dirishani na angalia barabara, hapo barabarani kuna magari ya napita mara kwa mara, pia kuna pikipiki ambaye inachukua watu kutoka semu moja kuelekea semu nyingine, na pia kuna manyumba ambayo unayatazama kando ya barabara upande ule mwingine kuna manyumba, na pia kuna maduka, unaangalia maduka kwa mbali. Ukiangalia pia kupitia dirishani, unaezaangalia hali ya anga. Kama kwa sasa hivi, kuna jua kumechomoza ni asubuhi asubu. Kwa hiyo kuna jua nzuri sana pale, mtu unaeza ukatoka nje, ukaota vizuri. Alafu pia endapo hali ya anga inabadilika unaeza ukaangalia pia, ukaona wakama kumenyesha ama kunataka kunyesha mawingu ya meanza kukutanda kwa hiyo hapa dirishani kwangu unaeza ukaangalia mambo mazuri sana huko nje la ila kwa sasa hivi kwa sababu ni msimu wa kiangazi kidogo huwezi ukakaa sana dirishani maana kuna kuna vumbi kutoka kwa hile barabara ambayo iko hapo kando na kwa sababu magari mengi ya napita hapo kuna vumbi vumbi kwa hiyo si vizuri kukaa pale dirishani ama kufungua dirisha kwa sasa.

Mahali pa historia ambapo mimi ningependa kutembelea ni sehemu za kihistoria pale Mombasani ama Malindi. Sehemu ambapo wareno ama wazungu wa kwanza kufika nchini Kenya walitua kwa mara ya kwanza. Na mojawapo ambaye hadi wa leo bado anajulikana ni Vasco Da gama. Na pale alitengeneza mnara wa Vasco Da gama ama kwa maarufu inajulikana kama Vasco Da gama pillar. Sijawai kufika pale na ningetamani sana niende niangalie huko na nijue historia zaidi. Huyu Vasco da gama alikuwa nani, alikuwa anatafuta nini na kwa nini akaweka huo mnara. Kitu kingine pia ni minara ya Gedi Ruins naamini yako pale sehemu za malindi pia. Nataka kujua hizi Gedi Ruins ama makavazi ya Gedi yana nini, yalijengwa na nini kwa sababu gani na ni wakati upi wa kihistoria kwa hiyo. Hiyo ni baadhi ya historia nataka kujua sana maana mimi napenda kujua historia ya wageni ambao walikuja huku kwetu kutoka mabara mengine na ni kwa nini walikuja huku na ni kwa nini walitengeneza makao palw na walitoka aje hapa na mbona yale makao bado yapo mbaka wa leo kwa hiyo ni historia ambayo ningependa kufuatilia sana na nitatembea huko wakati mmoja.

Tukiwa kwenye timu sana sana pale kazini jinsi ambapo mimi huimiza ushirikiano ni kupitia kwenye maongezi. Huwa nahakikisha kwamba nimeongea vizuri na wao kwa njia ya kuelewana. Huwa na waelezea timu wale ambao tunashirikiana nao kwenye timu kwamba. Hivi ndio tunahitajika kufanya hapa kazini na vile ndio tunahitajika. Na tukifanya hivi ni nini tutachokipata ni nini kitafuatia. Mafanikia ya hii timu yetu ni nini. Kwa hiyo huwa tunashirikiana kupitia kwenye mazungumzo na kuelewana. Hivyo ndio njia rahisi ya kuhimiza ushirikiano pale kazini. Na kwa kikisha kwamba kila mmoja wetu ambaye tunafanya kazi na au kwenye timu, hako na nafasi yake na hako na uhuru pia wakueleza kama hiyo nafasi yake inamfaa ama anaisi kwamba haijamfaa. Kama anahisi haijamfaa tunamskiza pia na tunamtaftia nafasi ingini nzuri ambayo atakuwa anahisi kwamba ni bora kwake. Na baada ya hapo pia kuwa huwa tunahimiza ushirikiano kupitia kupitia zawadi hapa na pale kwa wale ambao watafanya kazi jinsi ambavyo inafaa watapokea zawadi fulani. Kwa hiyo hiyo inafanya kwamba kila mtu kwenye timu anafanya kazi yake kwa ustadi na kwa bidii.

Ikifika ni kwenye vitisho vya mitandaoni, mara nyingi mimi huwa sipendi kujihusisha na watu ambao siwajui. Siwezi kwa kuandika comment kwa mambo ya watu ambao siwajui. Hua navisoma tu alafu naiondokea kwa hiyo. Ni vigumu sana sana mimi kujumuika na watu ambao siwajui kwenye mitandao. Kitu kingine huwa nimehakikisha kwamba mitandao yangu yote ya kijamii. Nimeweka neno siri ambayo ni vigumu sana watu ambao wanao jaribu kuyatibua kufanya hivyo huwa nimetumia neno siri ngumu kabisa ambayo ni vigumu kulijua alafu pia nimehakikisha kila mtandao wangu wa kijamii ikona two step verification ama lazima uyapitie hatua mbili hiyo ya kuhakikisha kwamba umepewa nafasi ya kuiangalia hizo mitandao yangu ya kijamii kwa hiyo ni vigumu sana nipate vitisho ya mitandao kwa sababu pia sifuatili vitu ambavyo sivijui hata nikipata link ambayo inanieleza kwamba bonyeza hapa sijui utajishindia nini na nini huwa siyafuati mambo kama haya naepukana kabisa kwa sababu najua hizo ni mitego watu.

Asubui hii sijaamka mapema sana. Asubui hii nimeamka mwendo wa saa mbili asubui nanilipoamka kitu cha kwanza nilihakikisha kwamba nimenawa uso. Baada ya kunawa uso, nika kuja nikachemsha maji. Nikachemsha maji yawe moto ama yawekuwa vuguvugu. Hua napenda sana kuyanywa maji ya vuguvugu asubui kabla sijala chochote. Kwa hiyo ni kachemsha maji. Arafu nikanywa. Baada ya hapo nikarudi kwenye bafu nikasuguwa meno. Nikaosha kinywa. Hiyo ni baadhi ya mambo ambayo huwa napenda kuyafanya. Arafu baada ya hapo nikahakikisha kwamba nimeingia kwenye tarakilishi yangu ama kipakatalishi nikaangalia mambo mawili matatu kuhusiana kazi yangu. Arafu baada ya hapo sasa nikajianda kuenda kazini. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo nimefanya leo asubuhi wakati nilipoamka.

Mwezi wa mwaka ambao mi hupenda mara nyingi sana ama huanafurahia sana. Ukifika huwa mwezi ni mwezi wa disemba. Mwezi huo huo ni mwezi ambao umetulia sana. Arafu pia kwa kazi yangu kuna biashara nyingi. Watu hua pia wametulia. Kukiwa na biashara nyingi inamanisha kuna pesa kwa wingi. Na hakuna kitu hufurahisha roho kama wakati ambapo ukona pesa ya kutosha. Na kwa sababu mwezi wa disemba pia hua na matumizi nyingi sana. Kuna sherehe nyingi na pia kuna sheree nyingi na watu wakati wa sherehe utatumia pesa nyingi sana na watu pia huwa unasafiri sehemu mbali mbali kwa hiyo kukukiwa na biashara nyingi hivo unahitaji hiyo pesa ndo iwezeshe kwamba unaeza lipia hizo sherehe unaeza nunua vitu katha wa katha kufurahisha familia yako. Pia mwezi wa disemba hua hakuna mvua nyingi sana hua kuna joto ya kiasiflani kwa hiyo pia huwezi stuka kwamba huwezi kua wasiwasi kuamba uendapo mahali bila kuvalia vizuri utahisi baridi ama utanyeshewa kwa hiyo wakati ni msimu mzuri sana huo mwezi wa disemba.

Napenda kuwa mahali ambapo nimefika katika maisha niweze kuwa sina wasiwasi kuhusiana na kipesa ama kazi. Mahali kama hapo huwa nafsi imetulia, pia unaeza jikuta kwamba huna msongo wa mawazo, huna wasiwasi wowote, hata familia yako huwezi kuwa na wasiwasi kwamba familia yangu itakula nini ama nini, kwa hiyo ni kiwango fulani ya maisha ambapo ningependa kufika. Na pia napenda kuwa mahali ambapo pametulia, mahali ambapo kuna mambo ya asilia kwa wingi, mahali ambapo labda kuna miti nyingi, kujajengwa sana kama mjini, sipendi kuwa mahali kama mjini, napenda kuwa mashambani sana sana, mahali ambapo naezapanda, naezapanda mimea nikafuga wanyama kama ngombe, mbuzi na kondo. Kwa hiyo mimi napenda kuwa sehemu kama hizo, sehemu ambazo. Hakujajaa watu sana, hakujajengwa miji mikubwa. Watu wametapaka kuna shamba ya kutosha na mtu unaezafanya ukulima kwa uraisi.

Mara nyingi mimi hununua vitu kwa kutumia simu. Huwa sitembei na pesa taslimu, pesa zangu zote huwa iko kwenye simu. Nimeweka pesa kwa Mpesa, kwa hiyo nikitaka kununua kitu huwa na lipa nikitumia simu. Na pia wakati mwingine nanunua vitu kutoka kwa maduka yenye yako kwenye mitandao. Kama vile jumia na mengineo kama hayo. Na wakati na yalipia yale bidhaa kutoka kwa hayo masoko yenye yako kwenye mtandao, huwa nalipa kupitia kwa simu. Kwa hiyo naweza sema huwa nanunua vitu vingi sana nikitumia simu. Na inafanya kazi ikuwe rahisi, halafu pia kupoteza pesa inakuwa vigumu kwa sababu yako pale kwenye simu. Hata simu ikipotea, unaweza enda ukanunua nyingine na bado utakuta pesa yako, iko salama. Kwa hiyo mimi hununua vitu nikitumia simu.

Wakati wangu mwafaka wa kufanya mazoezi huwa ni jioni nahakikisha kwamba nimefanya mazoezi kidogo mazoezi ya karibia dakika thelathini hivi. Mazoezi mingi huwa ni ya kuruka, kuruka ruka kidogo, kunyosha nyosha viungo. Wakati mwingine pia naongeza na yoga ama meditation lakini sana sana napenda mazoezi ya mwili ambaye inahusisha kuruka na kunyoosha viungo. Kwa hiyo mi hupenda sana kufanya haya mazoezi jioni wakati ambapo joto limepungua kidogo. Na pia wakati ambapo nimetoka kazini ama nimemaliza kufanya kazi ambazo nilikuwa nafanya mchana. Nikisha piga mazoezi na ingia chumbani ukwale kwenye bafu alafu naoga. Ndio naendelea na kazi zangu za jioni. Kwa hiyo kati ya asubuhi na jioni mimi huhakikisha kwamba nimefanya mazoezi jioni.

Mi hupenda kula mboga sana. Japo kuwa huku mjini kupata mboga ambayo yametoka shambani wakati huo huo ni vigumu. Bado huo tunang'ang'ana kuhakikisha kwamba tumekula mboga na mboga yenyewe iwe ya kienyeji. Japo wakati mwingine tunaongeza tupupia na haya mboga mengine kama sukumawiki na cabbage. Lakini mara nyingi mi hupenda kula mboga za kienyeji. Na aina ambazo nazipenda ni managu, saga na mchicha. Hayo ni aina tatu ya mboga ambayo naipenda sana. Wakati mwegine naongeza kunde. Kunde pia ni mboga ambayo ni nzuri sana. Ila tu hazipatikani kwa wingi huku. Lakini mchicha, managu na saga ndizo mboga ambazo nazipenda sana. Na pia ni rahisi kuzipata huku.

Michakato ya kazi wakati mwingine huwa inaleta matatizo mengi ama huwa inafanya shughuli zinakuwa ngumu lakini mi huboresha kwa kuhakikisha kwamba naongeza elimu ya kazi. Pale kazini kila wakati mimi nikikutana jambo ambalo silijui nahakikisha kwamba nimepata elimu dhidi yake. Harafu pia michakato mengine inaeza tokana na jinsi ambavyo na usiana na watu pale kazini. Kwa hiyo hua nahakikisha kwamba mausiano yangu na watu ambavyo tunafanya kazi na wawo ni mausiano mazuri sana. Huwa sipendi kukosea watu waheshima na huwa sipendi kuchonganisha watu ama kuleta fitna kabaina ya watu. Kwa hiyo nahakikisha kwamba usiano wangu na wale wakubwa ama wadogo wangu pale kazini ni usiano mzuri sana. Ninakua na wakati mzuri pale kazini. Iyo inafanya pia nimeboresha micha kato na nimepunguza shida pale kazini.

Hilo swali kidogo liko na utata maana hakuna mtu anapenda kununua kitu fulani kwa sababu ununuzi ni garama na ukisema unapenda kununua kitu inamanisha kwamba unapenda kugharamika sana na kama unapenda kugaramika sana labda uko na pesa nyingi sana mpaka unashida na kuvitumia jinsi utakavyo ila kwa sasa naezasema kitu ambacho naezapenda kununua ni napenda nguo, napenda kuwa na nguo nzuri kwa hiyo ni kiingia pale masokoni sana sana ni kipitia mitandao kuna masoko ambayo yanauza vitu kwenye mitandao kama jumia hua naangalia wako na nini kizuri sana sana nguo kama suruwari, kama t-shirt, ya ma jacket naangalia kama wakonazo nzuri nzuri na kofia pia napena kuvaa kofia kwa hiyo naangalia kwenye mitandao kama kuna kofia nzuri mbae naeza agiza hiyo ndo naeza nunua lakini si kila mara kwa sababu sipendi kugharamika.

Kuna wafanyibiashara bora ambao na wajua. Moja ambayo ni maarufu duniani kabisa ni Elon Musk. Huyu ni mfanyibiyashara ambayo anatengeneza magari ambayo yanatumia umeme, hayatumia mafuta. Na pia yeye ni moja wapo watu ambao wanangangania sana kuenda sayari za nje, sayari zingine Elon Musk ako na kampuni kubwa sana ya inafanya utafiti na pia inangangania kuenda kwenye sayari ya masi sana sana. Pia Elon Musk ni mfanyibiachara ambaye ako na kampuni ya mtandao wa kijamii ambaye ni X. Hapa nchini Kenya kuna wafanyibiashara ambayo nawajua maarufu. Moja anaitwa mwangi wa ikwiti, huyo ni mfanyi biashara ambaye ameanzisha benki kuanzi ya chini na hadi saai benki yake ni kubwa sana, ikona matawi hapa nchini Kenya, ikona matawi nje ya nchi kama Uganda, Tanzania, Mbaka, Na rwanda. Kwa hiyo hao manabiashara ni watu ambao wananitia motisha sana. Wananionyesha kwamba kumbe mtu unaeza anza shuguli yako ikiwa ndogo. Na ukiya tia bidii kabisa na uwekezaji unaeza kuwa pia na wewe unaeza jipata kuamba umekua mtu tajiri kabisa na mfanyi biashara mkubwa ambapo unaeza kuwa na matawi mengi nje ya nchi.

Kwa sasa nimefika umri ambao, najikuta kwamba miziki ambayo naisikiza wakati huu sana sana ni miziki ya jadi. Nakutana na zile taarab za kitambo na wasikiza mzee Yusuf. Pia nakuta ile mziki ya jadi ambayo imepigwa na kina tabuleiro shiroo, ni wale wanamziki wa congo. Ambayo imepigwa na kina madilu system nawasikiza kina franco luambo makiadi. Kwa hiyo nafurahia sana miziki hiyo ya jadi ambao mara nyingi huwa inatuliza roho. Na inakufanya unakuwa na kumbukumbu nzuri za mababu zetu ambao walinifanya nikapenda mziki huo nilikuwa na nikikaa karibu na wao wakati wanasikiza redio enzi hizo redio ya pekee ilikuwa KBC nikiwa mdogo. Alafu babu yangu anayesikiza KBC na anasikiza ngoma hizo. Na alikuwa anazijua sana. Kwa hiyo inanipea kumbukumbu zuri ambayo inanikumbusha wakati nilikuwa na babu yangu na nyanyangu.

Mtu kwenye kazi yote anaitaji kuwa na study fulani ambazo zinamfanya afaulu kwenye kazi hiyo. Na kwenye kazi yetu ambayo ni kazi ambayo unafanya kwa kurudia mambo ambayo umekua kiafanya kwa muda mwingi. Kwa hiyo study ambayo inaitajika ni tajriba kwa amba ukona uzoefu wa miaka mingi. Arafu pia unaitajika kuwa na ujuzi. Kwanza ujuzi ndi unafaa kuwa nao mwingi kabisa kwa sababu itakusaidia kufanya kazi zingine kwa uraisi na kwa haraka. Watu wengi uchukua muda mwingi kwa sababu hawana ujuzi. Lakini ukiwa na uzoefu umefanya kazi enyewe kwa muda mleefu, utakuwa umepata huo ujuzi na itakuwa unaifanya kwa uraisi sana na kwa haraka kabisa. Kwa hiyo unajikuta unajikua mda mfupi kumaliza kazi zako.

Kusema ukweli mimi si shabiki mkubwa wa mpira wa vikapu lakina nawajua baadhi ya wachezaji ambao wametajika sana kama Michael Jordan Kobe Bryant hao ni baadhi ya wachezaji ambao kwa sasa hivi naweza sema nawajua. Sana sana Michael Jordan kwa sababu ako kwenye mavazi na kuna watu wengi ambao wamechukulia staili zake za kunyoa nywele kama vile kunyoa nywele kwa kikamilifu unakuta kwamba mtu akikaa pale kwenye kinyozi anamuambia kinyozi ninyoe Jordan kwa sababu kunyoa nywele kwa kikamilifu ndo ilikuwa mtindo wake. Kwa hiyo namkumbuka sana mchezaji bora wa kikapu ambaya anaitwa Michael Jordan.

Napenda kucheza michezo ya ubao, mcheza wa ubao ni mchezo ambao ni mzuri sana wakati wa majioni, umetulia pale barazani na marafiki zako, na alafu mhadithiana tu maambo yenu ya kawaida, pale kijiweni. Na ndo kuskuma muda wakati mwingine ni muhimu unacheza mchezo wa ubao. Huwa unasaidia sana kutuliza akili na pia kujivinjari. Kwa hiyo wakati mwingi wakati najivinjari na marafiki zangu pale kijiweni. Huwa tunacheza mchezo wa ubao.

Sana sana mimi huwa sisherehekei siku yangu ya kuzaliwa lakini endapo ninaamua kuisherekea. Huwa napenda kuisherekea nikiwa mji mwingine, sio mji wangu. Kama hivi majuzi kwa sababu siku yangu ya kuzaliwa ni mwezi wa tisa. Niliamua kwamba nitatembea mji wa kisumu pale ambapo nikule samaki na nijivinjari pale ufuoni mwa ziwa Victoria. Huko kwenye ziwa Victoria kuna mambo mingi ambayo mtu unaeza angalia. Unaeza tembea kwenye huo msitu ambao huko karibu kando kando ya mito. Unaeza kukapanda jahazi ama mtumbwi ama meli. Uka safiri hadi katikati ya katikati ya ziwa urudi. Kwa hiyo mimi hupenda sana sana nikitaka kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Nisisherehekee kwenye mji ambao nauishi ama niliko zaliwa natembea kwenye mji mwingine ambao sijawai kuifika bora iko hapa nchini Kenya.

Wasilisho mara nyingi huwa linatia wasiwasi sana sana kama huwa unaenda kupeana hayo mawasilisho mbele ya umati wa watu na kama hao watu huwajui vizuri na hujui watakuchukulia vipi pia unaeza jipata kwamba uko na wasiwasi mwingi sana. Lakini pia kitu kingine kinaezafanya ukuwe na wasiwasi kuhusiana na wasilisho ni kama haujajiandaa vizuri haujui mada vizuri. Kwa hiyo mimi wakati naenda kufanya wasilisho lolote huwa nahakikisha kwamba nimeuwelewa mada huo kwa ukamilifu. Kiwango kwamba hata pale nikipeana fursa ya kuulizwa maswali sitatapatapa. Kwa hiyo huo nikielewa vizuri kazi ambayo naenda kuifanyia uwasilisho. Huwa inanipea ujasiri mwingi sana kwa hiyo sitakuwa na wasiwasi wowote. Kwa hivyo kujibu ile swali huwa naezasema tu. Jinsi ambavyo nahisi huwa inategemea kiwango cha mimi kujua mada ya ama kujua uwasilisho wenyewe kama nauwelewa vizuri sitakuwa na wasiwasi. Kama siuwelewe hapo ndo kuna taaruki.

Miaka miwili iliyopita, nilikuwa nimezoea sana. Ikifika wikendi, sikai manyumbani. Nikipata tu pesa kidogo nashinda virabuni na marafiki zangu. Nashinda kwa ulevi na mambo ingine ambayo. Na anasa anasa vitu ambavyo sikuikuwa nayapendelea lakini nilikuwa najikuta tu nafanya. Labda kwa sababu nilikuwa nashirikiana na marafiki ambao walinipotosha kwa kiwango fulani. Kwa hiyo sikuwa nayafurahia kwa sababu mimi tangu nikiwa mdogo nimekuwa mtu mwenye adabu sana na mtu mwenye kujipanga. Sikuwa najikuta nikijihusisha na mambo ambayo hayaendani na maadili yangu. Kwa hiyo wakati nilikuwa najipata najikuta niko kwenye vilabu nikikunywa vileo. Ilikuwa inashangaza hata kwa wale watu ambao walikuwa wananijua walikuwa wanashangaa nafanya nini pale kwa sababu hiyo haikuwa tabia yangu. Kwa hiyo ni uzoefu mbaya sana na ambao nilifanikiwa nikawacha kwa sasa niko vizuri na badala ya kuenda vilabuni natafuta kazi ya kufanya.

Kwa sasa naweza sema imekua muda sana sijasoma gazeti kwa sababu kuipata gazeti wakati huu ni vigumu. Hata kama kwamba inapatikana kwenye mitandao ni unalipia na gharama ni kwa sababu hakuna mtu anapenda gharama ni vigumu sana unikute kwamba nimelipia kusoma gazeti kwenye mitandao. Kwa hiyo sisomi gazeti na nikitaka kusoma gazeti labda nitoke niende nikanunue gazeti lenyewe kwa wale ambao wanachuuza magazeti kwenye huko mjini na huko ni mbali. Sababu tabiri nimepanda gari na nimeenda karibu kilomita nne, tano kutafuta gazeti. Kwa hiyo unagundua kwamba inakuwa vigumu hata kuipata hiyo gazeti yenyewe. Siku hizi watu wengi pia hawana shughuli na hiyo gazet.i. Watu wanatumia mitandao za kijamii kutapata taarifa zao na wengine kama hawawezi, hawana hiyo mitandao ya kijamii wanatumia radio ama runinga.

Mimi situmii teknolojia ya sauti, ata sijawai kwa kuiweka kwenye simu yangu ama kwenye kompyuta yangu. Japo nimeona watu wengi wakiitumia hiyo teknolojia ya sauti, sana sana pia wakati wanatafuta mambo fulani fulani, ata wakati wanatafuta kipindi kwenye runinga, kuna zile runinga ambazo zina uwezo wakutumia sauti kutafuta kituo, hata radio huwa iko na uwezo huo wakutumia sauti kutafuta kituo. Pia kwenye chrome hua unarusiu kuna uwezo pia wakutumia sauti kutafuta mambo fulani ambayo unayatafiti kwenye mtandao. Lakini mimi hua natumia maandishi sana sana situmii sauti.

Wakati nahitaji msaada kazini, huwa siogopi kuomba msaada. Na kwa sababu nina mahusiana mazuri na wakubwa wangu na wadogo wangu, kitu inafaa niifanya tu ni nijue ni nani anaeza kunipa huum saada jinsi ambavyo nauhitaji. Kama ni wakubwa wangu, najua jinsi ya kwenda kuwaeleza na kuwaeleza mpaka waelewe kwamba ni kweli nahitaji huo msaada. Kwa hiyo, kitu ya kwanza ambacho mimi huwa nafanya nii kujua ni nani anafaa kunipa msaada. Ama huu msaada nitautoa wapi. Alafu kilichobaki sasa ni mimi mwenyewe nijipeleke niende nikaaeleze matatizo yangu. Alafu niombe msaada kwa huyo mtu ambaye nafikiria. Anaweza kunisaidia. Kwa hiyo mimi nikiwa kazini huwa sioni ugumu wowote. Wa kutafuta ama kuomba msaada. Kwa sababu pia na wao mtu yeyote ambaye tunafanya kazi na yeye akiwa na tatizo lolote na anaona kwamba. Mimi naezawasaidia huwa hawasiti kuja kunieleza na hata mimi huwa sichelewi kuwasaidia. Kwa hiyo inafanya kazi yangu kuwa raihisi sana wakati nahisi nahitaji musaada.

Mimi huwa sipendi kuoga kwa maji ya moto. Kwa sababu nimejifunza kwa muda mwingi sana nikioga na maji baridi. Wakati tu ambapo mimi huoga kwa maji moto ni wakati wa baridi sana sana huwa ni kuanzia julai, kuelekea mpaka agosti. Hizo miezi huwa ni baridi sana na ukiwoga na maji baridi. Huenda ukaathirika, huenda ukapata mafua na magonjwa mengine ambayo yanasababishwa na baridi. Lakini kwa misimu ya joto kama msimu huu wa disemba na hadi januari huu msimu maji hata huwa yako vuguvugu hayako baridi sana. Kwa hiyo hutapata taabu wowote kuoga na maji ya baridi. Kwa muda huu pia ni si muda wa kutumia maji ya moto. Kwa sababu huwa umetokwa na jasho na kitu ambayo kinaeza kutuliza ni kuoga na maji baridi.

Video nyingi mimi hutazama mtandao ni hua natumia mtandao wa YouTube. YouTube ikona video nyingi sana, tofauti tofauti, kwanzia video za muziki, video za mazungumzo, video za dokumentari, video za michezo. Na video vingine viyota ambavyo mtu ya yote unatafuta, hua huwezi kosa kuzipata pale kwenye mtandao wa YouTube. Kwa hiyo mara nyingi utanikuta kama nimejituliza na nataa kusoma kitu fulani, pia naingia kwenye mtandao ya YouTube. Alafu na utafuta video ambazo nazitaka. Kama ni tarifa nazitaka, nitaaziangalia pale. Kama ni michezo, kuna kitu nataka kuangalia michezo. Nitaazipata tupia hapo kwenye mtandao wa YouTube kwaiyo, mara nyingi mimi utanikuta nikiangalia video ara kama ni filamu, kuna filamu nyingi sana kwenye mtandao wa YouTube. Na nikitaa kuwizitazama hua naingia uko tu harafu na itafuta filamu ambayo naipenda na harafu na itazama.

Mimi hupenda kununua vitu sehemu mbalimbali, kutegemea ni kitu gani hicho nanunua. Kama vile electronics, mi hupenda kuvinunua kwenye duka la kuuza bidha kama hizo. Kwa sababu huko nitanunua alafu nijaribie kwanza nijue kama zinafanya kazi. Vitu kama nguo na vitu vingine vya nyumba, mimi hupenda kuvinunua mtandaoni kwenye haya maduka ambayo yako kwenye mtandao kama jumia. Kwa hiyo huwa napena kuvinunua hivyo kwa sababu wananiletea mpaka kwa nyumba na nii rahisi sihitaji kuenda sokoni alafu vitu kama matunda na mboga na vitu vingine vya jikoni mara nyingi mi huwa na kuvinunua sokoni. Kwa hiyo huwa inategemea ni nini ambacho nataka kununua ndio ina inaamua ni wapi ni tanunua hicho kitu na ni wakati gani.

Nahisi kwamba tathmini za kazi ni muhimu kabisa kwa sababu wakati unafanya kazi lazima utathminiwe ndo ijulikane ni kama kweli unafanya kazi jinsi inavyofaa ama bado. Kwa hivyo usipofanya tathmini itakuwa vigumu sana kujua uwezo wako wa kufanya shughuli fulani. Kwa hiyo hata kama si za kazini, kila mahali ambapo mimi nipo huwa nahakikisha kwamba nimejitathmini mwenyewe ama nauliza wale ambao wako karibu na mimi ambao watasema ukweli kuhusiana na uwezo wangu huwa nawauliza je nyinyi mnaona vipi mnitathmini kwa viwango hivi na hivi ndo mnieleze ukweli. Kwa hiyo mimi napenda tathmini sana na huwa na nashauri kwamba zifanywe kwa kazi zote na kwenye sehemu zote za maisha. Watu wenye wako na adabu wanahakikisha kwamba wamejitathmini kila wakati. Isikuwe tu ni tathmini ya mara moja kwa mwaka ama mara moja wa miaka mitano. Inafaa iwe ya kila mara labda mwezi moja miezi mitatu hivo. Uwe unajitathmini ndo ujue kama unakua ama una.

Wakati wa baridi kali nahakikisha kitu ya kwanza kabisa ambacho nahakikisha ni kwamba navalia vizuri navalia manguo mazito ambayo yananizuia mbaka hata kwenye mikono navalia glovu navalia kofia, alafu kwenye viatu pia navalia vile vyatu ambavyo viko na manyoya kule ndani kuhakikisha kwamba napata joto kila wakati kwa sababu najua huo wakati wa baridikali sana sana magonjwa ambayo yana yana dhuru kifua huwa yapo kwa wingi sana. Unaeza ukashikwa na mafua na homa na mengineo. Kwa hiyo nahakikisha nimevalia vizuri. Ata kwenye chumba changu cha kulala. Nahakikisha nimejifunika blanketi nzito nzito. Pia nahakikisha kwamba ni nyumba ambayo nakaa. Iko na joto ya kutosha. Labda kwa kuongeza joto ama kuwasha jiko la makaa. Kuhakikisha tu kwamba na kuna joto. Kuna joto nyumbani. Pia ikifika mambo ya kazi kama kama sifai kuenda kazi nahakikisha nimekaa ndani ya nyumba. Napunguza ziara zangu za kutoka toka inakuwa wakati mwingi utanipata niko ndani ya nyumba. Kuhakikisha kwamba napunguza uwezo wa kupatwa na baridi kule nje.

Utaratibu wangu wa jioni ni rahisi kabisa kwa sababu jioni ni wakati ambapo mimi hupenda kupumzika kwa hiyo nikitoka tu kazini ambapo ni mwendo wa saa kumi na moja jioni nafululiza moja kwa moja hadi nyumbani alafu nikifika nyumbani kitu cha kwanza ambayo nafanya ni kunywa maji nakunywa glasi mbili ya maji alafu baada ya hapo nafanya mazoezi ya mwili nanyoosha mwili kwa takriban dakika ishirini baada ya kufanya mazoezi hayo naingia bafuni naoga arafu nikishaoga nabadlisha nguo navaa nguo mepesi pia navaa viatu mepesi arafu natoka natembea kwa nusu saa huwa napenda sana kutembea jioni wakati huo jua iko karibu kutua kwa hiyo hakuna joto jingi na ni wakati mzuri sana wa kutuliza akili na pia kuendelea na mazoezi ya mwili kwa hiyo huo ndo utaratibu wangu wa jioni. Baada ya kutembea narudi nyumbani sana kutafuta chajio. Arafu nikishakula chajio na natazama filamu moja. Arafu inafika wakati wangu wa kulala.

Data yangu muhimu sana sana mimi huwa naihifadhi kwenye Google Drive ama kwenye Barua Pepe. Pale kwenye Barua Pepe utakuta kwamba kuna nafasi ambayo umetengewa karibia. Tagriban GB15. Inakuruhusu unahifadhi data yako ama vitu vyako vya thamani pale. Na pia kwenye Google Drive uko na nafasi kiasi ambapo unaweza weka data yako ya maana pale. Na pia kwa sababu unahifadhi kwenye mtandao inakua rahisi sana. Hauhitaji nafasi kutenga nafasi fulani ndani ya nyumba yako. Kwa hiyo hata mtu akikuja nyumbani kwako aibe kila kitu ile data yako bado iko kwa sababu iko kwenye mtandao haiko kwenye mahali maalum kwa nyumba. Kwa hiyo inakua rahisi sana.

Napenda asali sana. Asali ni chakula kitamu na pia kiko na virutubishi ambavyo vinaitajika kwa mwili. Na hivyo utamu wake ama usukari ama upo kwenye asali ni mzuri kwa afya. Sio kama sukari ambavyo imetengenezwa kwenye maabara ama kwenye factory. Kwa hiyo asali naipenda na maranyingi huwa natumia asali kama kwa kupaka mkate badala ya kupaka siyagi ambahu umenunulua dukani huwa natumia asali kwa sababu inafanya kazi sawa tu na siyagi ila siyagi sasa inaeza kuwa na madhara fulani kwa sababu siya asilia lakini asali ni kitu asilia kwa hiyo inaendana sana na mwili wa binadamu kwa hiyo miupenda asali.

Kwa hilo swali, naezajibu kwa kusema napenda upepo, kwa sababu upepo huwa siulipii, kitu nazohitajika kufanya tu ni kutengeneza mipenyo, ambayo upepo utakua unapenyea ndani ya nyumba, na ama pia kufungua dirisha, kuhakikisha kwamba nimetengeneza madirisha mapana vizuri, wakati ambapo kumekua na joto jingi na nafungua tu dirisha, alafu nyumba inakua sawa kwa kupitia ule upepo ambao unatoka pale dirishani. Lakini kifika mambo ya AC Hiyo sasa ni gharama ingine na wakati mwingine stima inakua bei ghali sana. Kwa hiyo inakua vigumu kuongeza gharama ingine. Kuhakikisha kwamba nyumba iko na joto ambayo inafaa. Kwa hiyo mi napenda upepo na sio AC sababu ya gharama. Na pia huku kwetu hakuna joto jingi. Kwa hiyo hatuhitaji sana AC kuhakikisha kwamba tunatengeneza hali ya joto kwa nyumba kuwa sawa.

Kwenye mawasiliano ya kazini, kipaumbele huwa ni kupitisha ujim ujumbe. Jinsi ya kupitisha ujumbe unafaa kuwa unapitisha kwa usahihi na kwa haraka. Hiyo itahakikisha kwamba mawasiliano yamepokelewa na yameeleweka. Kwa hiyo pale kazini, shughuliku ni kuhakikisha kwamba ujumbe umepitishwa kutoka kwa mwenye anatuma ujumbe na kwa wenye wanafaa kupokea ule ujumbe. Sana sana ujumbe huo unatoka kwa wakuu pale kazini ama wasimamizi kuelekea kwa wale wafanyikazi wa wachini. Kwa hiyo wanafaa kuhakikisha kwamba ujumbe wao umepitishwa kwa njia ambayo ina inaeleweka kwa urahisi kwa wale wafanyikazi wa chini ama wale wafanyikazi wadogo. Sana sana ujumbe wenyewe una lazima unaezatolewa kwa mdomo, uandikwe kwa na utumwe kwa barua pepe, ama utumwe kwenye mkutano, usemwe kwenye mkutano.

Napenda sana kupanda milima ambao kwa kizungu huwa wanaita hiking. Ni mazoezi mazuri sana ya mwili na pia ni wakati mzuri sana wa kwenda kutembea na kuangalia mandhari jinsi yalivyo. Sana sana huko juu ya milima huwa panavutia sana. Kwa hiyo nikipata fursa huwa natembea halafu tunapanda milima. Nimewahi kuenda kupanda mlima wa ngong'. Mlima wa ngong' unavutia sana na iko na milima mnyingi ambazo zimefuatana milima karibu saba. Kwa hiyo huwa unang'ang'ana kupanda milima angalau tatu ama nne kwa sababu kumaliza zote pia ni kazi kubwa na huwa mtu unahisi kama umechoka sana. Napanga pia kuenda kutembea kuenda kupanda mlima wa Long'onot. Hiyo ndio iko kwenye mipango na nimeambiwa na marafiki ambao wamewahi kuenda huko kwamba haikuwangi rahisi ama sio rahisi kuenda kupanda huo mlima. Kwa hiyo itahitajika nimejipanga vizuri kabisa. Kwa sababu hii ni changamoto kubwa na nitafurahi sana kuenda kutembea kule.

Kumbu kumbu yangu ya kutisha ni kumbu kumbu moja ya utotoni nikiwa karibu na miaka kama kumi na moja hivi nilienda kwa mjomba nilikuwa nimetumwa nyumbani na mama nienda kwa mjomba kuna ujumbe ambao nilikuwa naupeleka huko. Kwa hiyo, nikaenda kwa mjomba na sikuwa nimejua kwamba wako na mbwa wakali kule. Wakati nilifika huko, nikafungua lango kuu na nikaingia kumbe wale mbwa walikuwa hapo nje na hawakuwa wamewainiona. Wale mbwa walikimbia wakijaribu kunirukia na walikuwa nabweka sana. Wanakimbia na mori, wamejawa na mori sana. Walikuwa mekuja na ukali. Kama si mke wa mjomba wangu kutokea wakati huo na mbwa ni kama walikuwa wanataka kunimaliza kabisa. Kwa hiyo siku nilishtuka sana. Ni roho ilipiga na ilikuenda kwa kasi sana. Ni siku mbao sitaisao kwa sababu nilishtuka sana.

Mawasiliano kati yangu na wafanyikazi wenzangu huwa ni rahisi sana. Tunawasiliana kupitia simu kama tuko mbali, lakini kama tuko maofisini tunaongea na moja kwa moja. Kwa hiyo inakuanga mawasiliano rahisi sana. Kwa kama asubuhi ukifika lazima nitembee kwa vile meza vyao, halafu niwasalimie na tuongee tujuliane hali. Halafu kukitokea shida kazini na mmoja wetu anataka usaidizi kutoka kwa mwingine unatoka tu kwenye dawati lako, unaenda kwa dawati la mwenzako unamwelezea kwamba uko na changamoto hii na ungetaka kusaidiwa hivi na vile halafu inakua rahisi hivo lakini kama mmoja ako nyumbani na wengine wako kazini ama wote wako nyumbani tunapigiana tu simu tunaulizana hivi jinsi ambavyo tunataka kwa hiyo mawasiliano yetu inakua rahisi sana ni simu ama moja kwa moja.

Enzi za utotoni nakumbuka vizuri sana kuna baadhi ya mambo ambayo nilikuwa nayapenda na ya kwanza ilikuwa kucheza michezo ya utotoni na wale ndugu zangu wadogo na majirani wetu. Tu ilikuwa ikifika tu asubuhi, tukishafungulia mifugo waende malishoni, kazi yetu yenye ilikuwa imebaki sasa ni kucheza hadi itakapofika muda wa kurudi manyumbani. Kitu kingine ambacho nilikuwa napenda wakati wa utotoni ni kuenda kuwinda sungura. Huko kwetu kulikuwa na nyansi kubwa sana na vichaka vidogo vidogo ambavyo sungura walikuwa wanaishi kule. Kwa hiyo tulikuwa tunatumia muda wetu mwingi sana kuwinda sungura pamoja na marafiki wangu wakati huo. Na ilikuwa shughuli moja nzuri sana kwa sababu tulikuwa tukiwashika sungura hapo tumepata chakula cha mchana ama cha jioni. Nyama ya sungura huwa ni tamu sana.

Somo la sayanzi ambalo nalipenda ni biolojia. Biolojia niliipenda sana sababu naikuta kwamba ni rahisi kwangu halafu inahusiana na maisha moja kwa moja. Wakisema tunasoma kuhusiana na mwili najua mwili na nikitu naeza iona. Wakisema tunasoma kuhusiana na mimea naeza angalia mimea na nikajua tu. Kama tunasoma kuhusiana na matawi, pia unaeza angalia matawi na ukajua kwamba hapa hili ni tawi na haya ni nini kwa hivyo. Vitu kama hivyo inakua rahisi sana kwa sababu ni kitu ambacho unaangalia na kitu unajua. Halafu havibadiliki kama ni mwili ni mwili haiwezi badilika. Mwili wa binadamu ni wa binadamu na haiwezi badilika. Kitu kingine chenye kilinifanya nikapenda somo la biolojia ni kwamba ni yale maneno yake ama majina ambayo yanatumika pale. Hayo majina yalikuwa yananifurahisha sana kama unaambiwa jina la la simba kwa sayanzi ni panthera lio ilikuwa inanifurahisha sana na nilikuwa naona kama mimi kushika majina kama hayo itakuwa rahisi sana sababu ya ile raha ambayo inanipa.